Naam chakula ambacho, ambacho nakipenda sana ni pilau. Chakula hicho ni nakipenda sana, mara nyingi nikienda kwenye, kwenye vibanda vya kuuza chakula, huwa nanunua pilau. Ningependa sana kujua kupika pilau.

Naam napenda sana kuimba hasaa kanisani mara nyingi mimi ni mwana kwaya katika kanisa yetu kila wakati mara nyingine huwa naenda kuimba kwenye party na marafikizangu.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu watu wengi hutoa maoni yao kwenye mitandao hasa zile za maoni ya za kisiasa. Mara nyingi mimi huingia kwenye mtandao kusoma kitu fulani ambayo nimesikia. Halafu naenda kuenda kufanya marejeleo huko kwenye mtandao ili nijue maoni gani watu wanatoa kuhusu tendo fulani.

Chumba ambacho na kipenda sana, nyumbani kwetu ni jikoni, kwa sababu pale ni mahali ambapo napenda kuandaa maankuli kila siku. Mimi napenda kazi za jikoni, naam jikoni ni chumba ambacho. Mimi siwezi kosa kila siku. Kila siku mi niko pale kwa kupika ugali, mboga, kuandaa vyakula pia na kuosha vyombo naam.

Naam uwa naeka picha zangu kwenye mtandaoni hasa mtandao wa whatsapp tiktok na pia facebook naam uwa naeka mara moja moja kwa wiki mara nyingine mara tatu na.

Mimi hushughulikia wateja kwa kuhakikisha bidhaa ambacho hao wanataka kipo kwenye dukani nawapa vitu ambavyo vinawapendeza na hakikisha kuwa wanafurahia wanafurahia vitu vyangu ambavyo nawauzia naam.

Kitu ambacho unipamotisha kazini ni huduma ambayo na kupokea pale kazini. Manthari ilivyo pambwa naam na venye watu hukaa na wenzao. Naam. Nikiwa kazini na furaia sana.

Mimi nina kipawa cha kukimbia. Mara nyingi mimi ufanya mazoezi ya kukimbia kila siku, asubui, pia shuleni.

Mimi huwa napenda kulala mapema ili niweze kuamka asubuhi sana na pia kulala mapema inasaidia kwenye maandalizi ya akili kutoa uchovu napia unaeza lala uzingizi ambayo inakutosha ukilala mapema naam.

Huwa nahakikisha kuwa, kazi hiyo, nitaimaliza kwa wakati. Huwa nahakikisha akili yangu hiko hipo ndani kwenye hiyo kazi. Huwa natia matumaini kuwa nitafanya kazi vizuri na naanza nikiomba. Huwa nimalize kwa wakati na.

Huwa nahakikisha kuwa nimesikia maoni ya kila mmoja mmoja, kila mmoja, kisha nafanya udadisi, ni maoni gani ambayo inanipendeza, maoni ambayo haijanipendeza huwa naulizia ili nipewe maoni ingine tofauti na yale nimesikia.

Mazoezi yangu kila siku ni kukimbia huwa nahakikisha kitu ya kwanza kuamka asubuhi nioge. Baada ya kuoga niende kukimbia. Baada ya kurudi kutoka kukimbia ambayo ni mazoezi yangu naja naoga tena. Nakula alafu na lala naam.

Mimi hupata habari sehemu mbali mbali kama vile mitandaoni kwenye televisheni kwenye radio na pia kwenye magazeti na pia naweza kuambiwa na marafiki zangu au mamangu au wadada zangu. Habari nyingi kwanza mimi hupata mitandaoni kwa sababu mimi hujishughulisha sana kwenye mitandao.

Changamoto ambao mimi hupata kazini, ni kutoelewana na wenzangu. Wenzangu wanaeza kutoa maoni ambao hainifuraishi, tunakosana. Hadi, ambapo manaje au meneja wetu, aje tukosanishi, atutenganishe ili tuweze kuelewana na.

HUwa natia ratiba ya wiki kwasababu inasaidia sana. Kwanza napanga ni nini nitafanya. Hizo masiku saba ya wiki. Nahakikisha kuwa kila siku. Nimefanya mazoezi. Nimepika vyakula ambavyo vinanipendeza. Nimefua nguo iwapo kutakuwa na zenye ni chafu.

Najifurahisha wakati wa furaha kwa kwenda kuogelea, mara nyingine kwenda kutembea, mara nyingine pia naeza, naeza soma kitabu kama vile riwaya ambayo inanipendeza, na pia ama niende nicheze na wenzangu, ama nicheze na mnyama ambaye ananifurahisha naamu.

Wakati wa baridi kali huwa nahakikisha nguo zangu zote ambazo ni nzito nzito ziko sivai, kwa sivai kila siku kila siku na nahakikisha pia kila saa niko kwa nyumba ili nisiweze kupatwa na ugonjwa na.